Mimi hupenda sana kujifunza mambo mapya njia mbalimbali za kujifunza mambo mapya kwangu ni kama vile kutizama filamu mbalimbali iwe za kivita, iwe za kihistoria na pia za kuelimisha. Apo basi mimi huweza kutizama kwa makini na huweza kuangalia na kupata njia mbali mbali za kufanya mambo ya kujielimisha na pia jinsi ambavyo naeza fanya mambo mapya na filamu mingi sana sana huweza kuhusisha wahusika na ambao wako na ustadi katika sekta mbali mbali hivyo basi unapotizama waigizaji hawa unaweza kupata njia tofauti na vile ambavyo ulikuwa unafanya jambo hivyo basi mimi uweza kutizama hao ili kweza kujua jinsi na ambavyo naweza kujifunza mambo mapya.

Kwa kawaida mimi ni mtu wakuwahi manake mimi hupenda kuchunga wakati sana na hiwapo mtu aminiambia tupatane mahali fulani wakati fulani mimi hupenda kuweka masaa yangu kabisa kuwa shwari ili niweze kufika pale mapema kwa hivo mimi huwa sichelewi katika tukio au katika mkutano wowote ule mimi huweza kufika pale mapema hata kabla ya wenzangu hawajawasili, mimi tayari niko pale mimi upenda kuweka wakati manake, wakati ni kitu muhimu sana na ata pia tunapomaliza mkutano huo, mimi huwa sipendi kuchelewa na kubaki nyuma. Pindi tu tumemaliza mkutano, mimi upenda kuondoka na kuenda kushughulika na shughuli zingine ivo basi, mimi ni mtu wakuwahi na si mtu wakuchelewa kazini.

Naam, mimi hupenda kusikiliza redio, hasa nikiwa nyumbani. Maana yake huwa kuna wanahabari na wachekeshaji wazuri sana kwenye redio, hasa katika redio ya Kenya ambayo ni redio ya sauti ya Mwananchi. Mimi hupenda sana kuwasikiliza maana yake huwa wako na burudisha bomba na huwa wanafurahisha kabisa. Iwapo umeketi chini kuwasikiliza, hutasikia na hutahisi kama unapoteza muda wako, maana yake. Hapo utakua unapata furaha na utakua unapata pia ujumbe mbalimbali, iwe ni habari matangazo. Na pia utakuwa unaweza kujielimisha maana yake wao huleta vipindi vya kuelimimisha na vya kupea watu wasia na busara. Vilevile wao huweza kuleta michezo na ambayo ukishiriki unaweza kujishindia. Pesa au unaweza kujishindia safari yeyote.

Naam nimeweza kuwa na bahati ya kutembelea ziwa na pia vile vile mto. Nikizungumzia ziwa nimetembea kisumu kutizama ziwa Victoria ambayo ni kubwa na ina samaki wengi sana pale niliweza kuona wavuvi ambao wanashughulika katika kutega samaki na kuuza na pia nyumbani nimeweza kutembea katika mto ambapo nikaona mto ni kubwa ni mrefu na ina maji nyingi pia kuna wavuvi ambao wanatega samaki kutumia ndoano wengine wakitumia neti na huko mtoni pia kuna mawe kubwa kubwa kuna miti na ambayo imeweza kumea pale na sana sana unaweza kupata kuna wale watu ambao wanaishi karibu na mto huo unapata huenda wanachota maji, huenda wanafua pale kwa hivo nimeweza kutembea katika ziwa na pia vile vile mto.

Nimejifunza hekima mbali mbali maishani hekima ya kwanza ambayo nimejifunza maishani ni kwamba usidharau mtu yoyote katika maisha maanake maisha ni msumeno unakata pande zote unakata mbele na unakata nyuma vile vile maanake mimi husema hivi ni kuwa leo unaweza kuwa umemdharau mtu maanake ni maskini hohe hahe au hana uwezo katika jambo fulani. Alafu kesho unapata mtu huyo Mungu ame mwonekania mashala unapata mtu huyo amefaulu katika maisha ameweza kuwa na pesa nyingi na wewe upande huu mwingine ukawa wewe ndiye mvivu ukawa wewe ndio mchochole hauna chochote ya pili nimeweza kujifunza katika maisha unafaa kushukuru maanake hakuna chochote ambacho ni ndogo. Iwapo mwenzako amekusaidia pesa, chakula, hifathi au nguo unafaa kushukuru maanake huwezi jua ni lini tena ambaye mtu huyo utahitaji usaidizi kutoka kwake hivyo basi ni vyema sisi sote tuwe tunashukuru katika jambo lolote ambalo mtu ametusaidia. Ya tatu nimejifunza katika maisha ni kuheshimu wakubwa na kuheshimu wadogo maanake unapo heshima, unapo heshimu wakubwa na wadogo unaweza kupata unaishi nao vyema katika maisha na unapo kuwa na shida yoyote ile wanaweza kuja kukuzuru na kusaidia iwapo ni matibabu iwapo ni ugonjwa yoyote ambayo umekuwa nayo wanaweza kukusaidia maanake heshima si utumwa. Hivo basi mimi nimejifunza hekima nyingi nyingi sana maishani na ya nne ambayo nimeweza kujifunza ni kwamba popote ambapo unapoenda ni mzuri kuwasiliana na watu wa huko kwa njia mzuri msanake unaweza pia ukapata katika watu hao umeweza kujuana na wao vyema kabisa na ukaweza kupata mchumba na ambaye ametoka katika jamii hiyo au katika sehemu hiyo ambayo ni geni kwako na utapaswa kuishi nao vyema vizuri kama marafiki zako kama majirani zako hivyo basi ni vyema sana mtu kuishi na watu vizuri na kuwasiliana pamoja na wao vizuri.